Mimi huwa natumia Wifi lakini muda mwingine huwa natumia data ya simu. Mara nyingi nikiwa nyumbani huwa natumia wifi ya nyumbani lakini nikiwa kazini huwa natumia wifi ya simu ila endapo nitakuwa barabarani mara nyingi huwa natumia data ya simu. Moja kwa moja kwa ajili ya kutumia au kupata taarifa mbali mbali na kuweza kufikia taarifa ambazo zinahitaji kuwa na internet.

Mara nyingi huwa nasherekea mwaka mpya kwa kuangalia mambo ambayo nimeyafanya ndani ya mwaka uliopita na kuangalia ni kwa namna gani naweza kuboresha yale ambayo yalikuwa ni changamoto kwa upande wangu lakini pia yale ambayo niliyafanya kwa ubora niendele kufanya hivyo hivyo kwa ubora zaidi ili niweze kuhakikisha kama binadamu kama mtu naweza kustawi zaidi kwenye maisha yangu.

Marafiki wapya huwa na jitahidi kuhakikisha wanaamini kwamba wamekutana na mtu sahihi kwenye maisha yao. Kwa kuhakikisha natoa kile ambacho mimi ninacho kwa maana ya maarifa, ujuzi na kusaidiana pia. Kitu ambacho pia napata pia kutoka kwao lakini pia marafiki ni sehemu ya watu ambao wanaeza wakaniunganisha na wateja na fursa mbalimbali ambazo ni muhimu kwenye maisha yangu.

Kiukweli mimi napenda sana kuandika kuliko kuongea na hiyo ni kutokana na uhalisia kwamba mimi ni muandiki muandishi mzuri lakini siyo muongeaji mzuri hususan ni kwenye ujumuiko la watu wengi lakini ukija kwenye kuandika ninaweza kuandika kwa ubora na kuakikisha watu wananielewa nini kile ambacho nataka kuwasilisha kwao.

Kwa upande wa timu ya michezo ambayo naifuatilia, mimi binafsi napenda sana kufuatilia timu ya Manchester United iliyopo nchini Uingereza. Nimeanza kufuatilia timu hii tokea nikiwa na umri mdogo kabisa tokea enzi za kina Wayne rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Patrick Sevra, Nemanja Virich na kina Rio Ferdinand. Wakati huu Manchester United ilikuwa ikifanya vizuri sana. Tofauti na wakati huu ambapo inapata changamoto kwenye kurudisha wakati wake wa furaha.

Ningependa kuona maendeleo makubwa mbalimbali kwenye jamii yangu, hususan kwenye upande wa elimu. Ningependa kuona elimu inaboreshwa kuanzia miundo mbinu yaani madarasa kusomea. Lakini pia na vitu vyote muhimu wale wanafunzi wawe na nyenzo zote madaftari, kalamu, peni. Lakini pia wawe walimu wa kutosha maana kwenye jamii yangu miongoni mwa changamoto iliopo ni kwamba baadhi ya shule zinakosa walimu wa kutosha hivo kupelekea wanafunzi kushindwa kupata elimu kama inavyotakiwa hivo ningependa serikali zetu ziweze kuweka nguvu na kuhakikisha elimu yetu inakuwa inayokidhi. Mahitaji ya kisasa zaidi.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni pale ninapomuona mteja ameridhika kutokana na huduma niliompatia. Huwa inanipa mguvu na kuamini kwamba ninachofanya kina thamani. Hivo inanipa motisha ya kuendelea, kujifunza zaidi na kuongeza maarifa na ili kuhakikisha nawahudumia wateja kwa kiwango cha juu zaidi na kuwafanya warudi tena na aliki wenzao waweze kupata huduma kutoka kwangu.

Ndiyo, nimewahi kushiriki maonyesho ya sanaa mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini. Niliweza kushuhudia vipaji mbali mbali, vya muziki na uchezaji wa dansi. Hivo, nimiongoni mwa vitu ambavyo napendelea sana kushiriki maonyesho ya sanaa kwani huwa nisehemu ya kupata utulivu baada ya kazi.

Napenda kutumia juisi za matunda halisia mara nyingi huwa natumia juisi za maembe parachichi lakini pia na juisi za nanasi ambapo huwa nasaga kwa kutumia blender baada ya hapo naweka kwenye friji ili ziweze kupatwa baridi na kunywa.

Sanaa ninayoipenda zaidi ni muziki. Sanaa ya muziki hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Mimi napenda kuimba. Napenda kusikiliza pia kuimba. Mara nyingi husikiliza muziki wa taarab na Bongo Flava. Na unanisaidia kupumzika baada ya kazi zangu. Pia napenda sanaa ya uchoraji kwa sababu unanikumbusha utamaduni wetu wa kiafrika.

Wakati wa siku za mvua, mara nyingi huwa nakaa nyumbani nikisoma vitabu, au kusikiliza mziki, au kucheza games. Napenda mvua kwa sababu inanipa utulivu na hewa safi, nakumbuka siku moja tulivyokuwa watoto tulicheza mvua na ilikuwa ya kufurahisha sana. Wakati mwingine mvua hubadilisha mpango wangu wa kwenda kazini au sokoni. Lakini sauti ya mvua hunifanya mara nyingi nijiskie mtulivu na mwenye furaha zaidi.

Baada ya siku ndefu napenda kupumzika kwa kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Lakini pia wakati mwingine napenda kukaa na familia yangu tukizungumza na kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na maisha. Shughuli hizi ninazozifanya wakati wa kupumzika huwa zinanisaidia kuondoa uchovu na kunipa amani ya akili, utulivu na kuniongezea motisha ya kuendelea na kazi zangu mbalimbali.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya plastiki na kutupa taka kwenye sehemu sahihi pia napanda miti na kushiriki katika usafi wa jamii hatua hizi ndogo hunisaidia kuhisi kuwa ninachangia kulinda dunia kwa vizazi vijavyo hasa ukizingatia kwamba mazingira ni sehemu muhimu sana kwenye kuhakikisha kila mmoja au kuhakikisha mambo mengine yanaenda kwa ufanisi zaidi.

Ninashirikiana na timu kwa kushirikisha mawazo yangu pia, nasikiliza mawazo ya wengine. Napenda kugawanya majukumu ili kila mtu achangie, lakini pia kupitia kushirikiana na timu kunanisaidia kujifunza mambo mapya na kufanikisha malengo ya pamoja. Kushirikiana na timu ni miongoni mwa njia rahisi zaidi ya kufanikiwa ili kuweza kufanya mambo yawe yamenyooka zaidi.

Ndiyo kabisa, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikirika. Mara nyingi hadithi za ajabu kama vile za kichawi na mashujaa, hunifanya nijiskie mwenye furaha na kunipa mafunzo ya maisha kwa ujumla. Mara nyingi nakumbuka hadithi nilizosimuliwa utotoni ambazo zilikuwa ni za kuvutia sana, lakini pia napenda kuangazia tamthilia na filamu za zenye kusimulia hadithi za ajabu.

Ninajiliinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila na namba za siri imara na huzibadilisha mara kwa mara. Pia huwa natumia uthibitisho wa hatua mbili na kuepuka kufungua vifungo visiojulikana. Hatua hizi hunisaidia kujisikia salama ninapotumia mtandao.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu na uwazi katika maamuzi kiongozi bora ni ule ambaye anapaswa kusikiliza mawazo ya wengine na kuwahimiza kushirikiana lakini pia kiongozi bora hujenga imani na kuleta mafanikio ya pamoja na pia anahimiza uwajibikaji lakini pia yeye mwenyewe yupo tayari kuwajibika endapo atapilikia changamoto mbalimbali ameshindwa kutumiza majukumu lake.

Ninaweka neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Pia hupenda kubadilisha neno siri mara kwa mara na napenda kutumia usubitisho kwa hatuwa mbili. Hatuwa hizi hunisaidia kulinda akaunti zangu mbali mbali dhidi ya hatari za kudukuliwa kwenye mitandao.